Napenda kuandika kwa kompyuta zaidi kuliko kuandika kwa mkono. Kuandika kwa kompyuta uraisisha kazi kwa sababu ni haraka nadhifu na raisi kufanya marekebisho bila kupoteza muda mwingi. Pia naweza kuhifazi zaidi kazi zangu kwa usalama na kushirikisha uharisi wa watu wengine. Hata hivyo, wakati mingine napenda kuandika kwa mkono, hasa ninapochukua kumbukumbu au ninapotaka kufikiria kwa kina.

Malengo niliyo nayo kwa kazi yangu ni kuendelea kukuza ujuzi wangu na kuwa mtaalamu bora katika eneo lango. Nina lengo kufanya kazi kwa bidii kwa uaminifu na kwa kujituma ili kufikia mafanikio ya muda mrefu. Nataka kupata uzoefu zaidi, kujifunza mbinu mpya na kuboresha utendaji wangu kila siku.

Napenda kusimamiwa zaidi kuliko kusimamiwa. Kusimamiwa hunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu na kupata muongozo unawonisaidia kuboresha utendaji wangu kazini. Napata maoni na ushauri ambao unisaidia kurekebisha makosa na kukuza ujuzi wangu. Pia unifanya ni jikite zaidi katika kutekeleza majukumu yangu kufanisi bila kubebabeba majukumu mengine ya uangozi.

Mufiriju wa televisheni ninaoufuatia zaidi ni Citizen TV na ufuatilia kwa sababu upata habari za kuaminika vipindi vya kielimu na tarifi ya kijamii zanzo ni husu moja kwa moja. Pia napenda vipindi vya habari za jioni kwa sababu hunisaidia kuelewa yanayoendelea nchini na duniani. Mbali na hilo utazama vipindi vya burudani na maujiano ya naonipa marifa mapya.

Timu bora ya mpira wa kikapu wa Amerikani ninaoipenda ni Los Angeles Lakers. Napenda timu hii kwa sababu ina historia kubwa na imewai kushinda mataji mingi ya NBM. Pia imekua na wachezaaji maarufu kama Kobe Bryant na Lebron Jens ambao wameonyesha kiwango cha juu sana cha mchezo. Mchezaji ninampenda zaidi ni Lebron James kwa sababu ya uongezeka wake, bidii na uwezo wake wa kucheza nafasi mbali mbali.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli hasa vipuli vidogo na rahisi. Napendelea vipuli vina vionifanya, nijisikie, nadhifu na kujiamini bila kukua vizito au maskioni. Mara nyingi huchagua vipuli vya rangi ya dhahabu au fedha kwa sababu vinaandaa na nguo nyingi ninazovaa. Vipuli hunisaidia kuongeza mvuto na kukamilisha mwonekano wangu wa kila siku.

Nataka kufikia kiwango cha juu katika kazi yangu na kufanya mtaalamu anayetambulika katika taalamu yangu. Ninalenga kukuza ujuzi wangu kila wakati na kupokea uzoefu unaonifanya niwe bora zaidi. Natamani kupata nafasi ya uongozi ili niweze kuchangia katika maamuzi muhimu na kusaidia wengine kukua kikazi.

Ninashugulikia mabadaliko kazini kwa kuwa na mtazamo, chanya au ulio wazi. Kwanza, hujitahidi kuelewa sababu za mabaliko na jinsi yanavyao athiri majukumu yangu. Niko tayari kujifunza ujuzi mpya na kubalikana ilikuwa kuendana na mahitaji mapya ya kazini. Pia, huwasiliana na wezangu na wasimamizi ili kupata mwongozo na kushirikiana vizuri.

Nguvu zangu kazini ni mawasiliono mazuri, uwajibikaji na uwezo wakufanya kazi kwa ushirikiano. Nina nidhamu ya muda najitahidi kukamilisha majukumu kwa ufanisi. Pia, nina uwezo wa kujifunza haraka na kukabilina changamoto mpya. Zaidi ya hayo, nina mtazamo chanya unaonisaidia kudumisha ari ya kazi.